Napenda kusoma vitabu aina mbali mbali, lakini hasaa vya fasihi au kisiasa, kitamaduni na hadithi za ubunifu. Katika fasihi za kisiasa napenda vitabu vinavyoshughulikia siasa, historia ya nchi na uongozi, na kitamaduni na historia napenda vitabu vinavyaoeleza tamaduni za watu mbalimbali, historia ya sehemu au maisha ya watu wa zamani. Pia napenda hadithi za ubunifu yaani fiction.